Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa sana wakuangalia nyota, na shughuli hiyo ni moja ya mambo ya nayonipa utulivu mkubwa wakiroho na kiakili. Kuna sirin zito na uzuri usio elezeka unapotazama angala usiku lililo jama milioni ya nyota zinazo meta kama almasi ndogo juu ya giza nene. Kwangu mimi, wakati huu ni wakati wa unye nyekevu mkuu, nikitambua jinsi sisi binadamu tulivyo wa dogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu, na sayari nyingine zilizopo mbali sana na upeo wetu. Napenda sana kwenda maineo ya mbali na mji ambapo hakuna kelele wala mwanga wabandia unaoziba uzuri wa asili wa anga. Na katika utulivu wa siku, ninaweza kukaa kwa saa kathaa ni kitazama makundi ya nyota na kujaribu kutambua yale nilio ya soma kwenye vitabu vya sayansi ya anga. Hali hii unisaidia kusahau changamoto ndoto ndogo za kila siku za kuzingatia picha kubwa ya maisha. Huku ni kijawa na maswali mengi ya kusisimua kuhusu nini kiko nje ya upeu wetu na jinsi kila kitu kilivyo unganishwa kwa maana ya kustaabisha. Sasa ndiyo huwa napenda kuangalia nyota.

Mimi ni msikilizaji mzuri wa redio na ninaichukulia kama moja ya vyombo vya habari venye mvuto na kipeke na usichochuja licha ya kuepo kwa teknolojia nyingi za kisasa. Kwangu mimi, radio ni inawezo wa kipeke wa kuunganisha watu kupitia sauti tu, jambo ambalo uchochea taswira na ubunifu kichwani muangu. Kuna namna ambavyo mtangazaji anapozungumza unaisi kama rafiki yako yuko karibu nawe akishiriki nanyi hadithi, habari au mziki mzuri Jambu linalofanya redio iwe rafiki mzuri sana hasa wakati nikiwa safarini au nikifanya kazi ndogo ndogo nyumbani Napenda sana kipindi cha asubui ambapo redio hunipa muhtasari wa matukio muhimu yaliyo jiri duniani na hapa nchini kwetu Huku ikichanganywa na mijadala yenye tija kuhusu maendeleo ya jamii, redio inanisaidia kupata tarifa kwa urahisi bila kulazimika kuangalia kiyo cha simu au televisheni, jambo ambalo linanipa uhuru wa kuendelea na shuguli zangu nyingine bila kupoteza umakini. Ni chombo ambacho kinanifunza mengi kuhusu tamaduni, lugha fasaha na namna ya kuchambua mambo kwa kina kupitia maoni ya wasikilizaji, mbalimbali wanao piga simu studio. Ndiyo, napenda kusikiliza redio.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Mimi ni mpenzi mkubwa wa muziki wa jadi kwa sababu nauona kama kioo halisi cha utambulisho wetu na hazina ya hekima kutoka kwa mababu zetu. Kwangu mimi, muziki wa jadi sio tu sauti na midundo. Bali ni lugha ya kale inayobeba historia, madili na simulizi za kijamii ambazo haziwezi kupatikana katika aina nyingine yoyote ya muziki. Na kila ninaposikiliza sauti za ala za asili kama vile zeze, marimba au ngoma zilizo tengenezwa ufundi wa mikono nahisi muunganiko wa dhati na mzizi yangu na amani ya kipekee inayotiririka moyoni mwangu. Napenda sana jinsi muziki huu unavyotumia vionjo vya asili kuelezea hisia nzito za maisha kwanzia nyimbo za mavuno, sherehe za, kitamaduni, mpaka nyimbo za kuliwaza wakati wa huzuni. Tofauti na muziki wa kisasa ambao mara nyingi unategemea teknolojia kubwa ya kidigitali, muziki wa jadi unategemea uhalisia wa sauti ya binadamu na ufundi wa ala zinasoguza ardhi na asili. Ndiyo, napenda muziki wajadi.

Ninapo fika mahali ambapo nahitaji msaada kazini. Hatua yangu ya kwanza ni kukubali kwa unyenyekevu kuwa mimi ni binadamu na siwezi kujuwa kila kitu. Mimi uchukulia hali ya kuhitaji msaada si kama udhaifu bali kama fursa ya kujifunza na kuimarisha ushirikiano ndani ya timu. Kabla ya kumfata mtu, mimi upenda kwanza kujitathmini na kubainisha ni eneo gani hasa lililo nikwama ili niweze kuliza maswali mahususi yatakayo ukoa muda na kumpa mwenzangu picha kamili ya changamoto ninayo kabiliana nayo. Basi, baada ya hapo, mimi upenda kuwafata wenzangu au viongozi wangu kwa njia ya staha na heshima nikitafuta wakati ambao hauna shinikizo kubwa kwao. Ninamini katika mawasiliano ya wazi, hivyo mimi uwelezea kile nilicho jaribu kufanya na mahali ambapo nimekwama. Huku nikiwa tayari kusikiliza kwa umakini maelekezo au ushauri nitakao pewa. Kwa kufanya hivi, inatengeneza mazingira ya kusaidiana ambapo kila mmoja anajihisi huru kutoa maarifa yake kwa ajili ya mafanikio ya mradi husika na tasisi kwa ujumla.

Mimi hupendelea zaidi mwanga wakati kuliko mwanga mkali sana. Kwangu mimi mwanga wa kati unaoleta utulivu, hufanya mazingira yawe na faraja na amani. Jambo linalo saidia akili yangu kutulia na kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu wa macho. Mwanga mkali sana mara nyingi hunifanya nijihisi kama niko chini ya shinikizo au katika mazingira ya hospitali, Hali ambayo inaweza kunichosha haraka kiakili na kupunguza uwezo wangu wa kufikiri kubunifu Napenda sana jinsi mwanga wa kati unavyo weza kubadilisha hali ya chumba na kukifanya kionekane chenye mvuto na uchangamfu wa asili katika mazingira ya kazi, mwanga mwanana hunisaidia kubaki na umakini kwa muda mrefu bila kupata maumivu ya kichwa yanao yanayo weza kusababishwa na mwangaza mkali wa taa za umeme Hali hii inanipa wepesi wa kufanya kazi kwa saa nyingi ni kiwa na furaha Huku nikijihisi niko katika mazingira yanayo jali afya yangu ya macho na ustawi wakili yangu kwa ujumla.

Ninapo kabiliwa na msongo wakazi, hatua yangu ya kwanza ni muhimu zaidi na kusimama kidogo na kuvuta pumzi ndefu. Nimegundua kuwa kukimbizana na majukumu mengi ukiwa na akili iliyo choka husababisha makosa mengi na kupunguza ufanisi. Mimi hupenda kujiweka kando na kioo cha kompyuta kwa dakika chache, nikinyoosha mwili na kunywa glasi ya maji baridi au kikombe ya chai ya kijani. Utaratibu huu mdogo utanisaidia kutuliza mapigo ya moyo na kuipa akili yangu nafasi ya kujipanga upya kabla ya kurejea kwenye ulingo wa kazi. Na baada ya kupata utulivu huu wa awali, mimi hufuata mbinu ya kupanga majukumu kwa vipaumbele. Badala ya kutazama rundo zima la kazi ambalo linaweza kutatiza, mimi huivunja kazi hiyo katika vipande vidogo vidogo vinavyoweza kutekeleza napenda kutumia orodha ya mambo ya kufanya. Ambapo ninaanza na kazi zile zenye umuhimu wa haraka zaidi huku nikiziweka kando zile zinazoweza kusubiri. Kila ninapo maliza kipande kimoja na kukiweka kwenye orodha yangu. Najihisi nimepata ushindi mdogo unaonipa motisha ya kuendelea na kipande kinachofuata.

Kwa mtazamo wangu, sifa ya kwanza na muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni uadilifu na kuwa kioo cha madili. Kiongozi wa kweli si yule anayetoa amri tu, bali ni yule anayeongoza kwa mfano wa vitendo. Na akionyesha nidhamu, ukweli na uwajibikaji katika kila hatua anayopiga. Wakati kiongozi anapo simama maneno yake na kutenda kwa haki, anajenga msingi imara na kuaminiana na wafanyakazi wake. Jambo ambalo li nafanya timu mzima iwe na utulivu na ari ya kufanya kazi kwa bidii bila kusukumwa. Na pia kiongozi mzuri lazima awe na uwezo mkubwa wa kusikiliza na kuonyesha uhurumu kwa walio chini yake. Uongozi siyo swala la kujua kila kitu bali ni sanaa ya kuunganisha vipaji vya watu tofauti ili kufikia lengo moja kuu. Kiongozi anayesikiliza maoni ya timu yake na kujali ustawi wa kila mmoja wao anatengeneza mazingira ambapo kila mtu anajihisi kuwa na thamani. Hali hii uchochea ubunifu na unyenyekevu kwani wafanyakazi wanajua kuwa sauti zao nasikika na matatizo yao yanachukuliwa kwa uzito mkubwa.

Mimi usomea habari katika semu mbalimbali hasaa kwenye simu. Mimi hupendelea kutembelea vya mzo vya habari vina vyo zingatia ukweli, usawa na uchambuzi wa kina. Na mara nyingi, mimi uwanza safari yangu ya habari kwenye tuvuti zakimataifa zenye sifa ya muda mrefu kama vile BBC, Swahili au Aljazeera. Kwa sababu, hutoa picha mpana ya matukio ya kidunia huku zikizingatia weledi wa uandishi. Maeneo haya unisaidia kuelewa siyasa, uchumi na mabadiliko ya kijamii yanayotu kuza sote. Nikiamini kwa tarifa sahihi ndiyo msingi wakufanya mamuzi ya busara katika maisha yangu ya kila siku. Pia mimi ni msomaji mkuba wa majarida ya kidigitali yanayolenga teknolojia, biyashara na sayansi kama vile the economies au routers. Napenda tuvuti hizi kwa sababu hazitoi ya habali za juju tu bali zinaingia ndani zaidi kuelezea kwanini na namnagani mambu fulani anatokea. Na kwa kusoma uchambuzi wa watalamu ninaweza kukuza upewo wangu wa kufikiri na kupata mawazo mapia ambayo ninaweza kujatumia kuboresha utendaji wangu kazini na hata katika mazungumuzo yangu ya kichamii na marafiki zangu.

Katika ulimwengu wa sasa wa kidigitali, usalama wangu mtandaoni ni kipaumbele kikubwa sana na mimi huchukua hatua za makusudi kujilinda didi ya vitisho vya aina mbali mbali. Hatuwa yangu ya kwanza na ya msingi ni kutumia nywila ama passwords imara na za kipekee kwa kila akaunti ninayomiliki. Si hifadhi nywila raisi kama tarehe yangu ya kuzaliwa Badala yake mimi huchanganya herufi kubwa ndogo namba na alama maalumu Huku nikitumia mifumo ya kidigitali ya kuhifadhi nywila ili kuhakikisha sichezewi na wadukuzi Pia mimi ni mwamini mkubwa wa mfumo wa uhakiki wa hatuwa mbili kwenye barua pepe na mitandao yangu ya kijamii Hii inamanisha kuwa hata kama mtu akifanikiwa kuiba nywila yangu. Hawezi kuingia kwenye akaunti yangu bila kupata kodi maalumu inayotumwa kwenye simu yangu ya mkononi. Hatua hii inanipa amani ya roho nikijua kuwa nina ulinzi wa ziada, unaozuhia ufikaji, usioruhusiwa. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kulinda taarifa zangu binafsi za kikazi, sisipotee au kutumia vibaya. Pia kuna aina nyingi za ulinzi wangu za mtandaoni, kuna hatuwa ya ulinzi uhakiki wa 2FA ama two-factor authentication, pia kuna kusasisha programu, pia kuna tahadhari ya phishing na matumizi ya VPN.

Ninapokuwa na hali ya wasiwasi, hatua yangu ya kwanza ni kurudi kwenye misingi ya upumuaji Mimi hutumia mbini wa kufuta pumzi ndefu kwa sekunde nne, kuishikilia na kisha kuitoa taratibu Kitendo hiki raisi husaidia kutuliza mfumo wangu wa neva na kutoa ishara kwa mwili wangu kuwa niko salama wasiwasi mara nyingi hutokana na kufikiria mambo ya baadaye ambayo bado hayajatokea. Hivyo mimi hujitahidi kujirudisha kwenye wakati uliopo kwa kutambua vitu vitano vinavyoweza kuviona na vitatu vinavyoweza kuvisikia karibu nami. Baada ya kupata utulivu wa awali, mimi hupenda kuandika kile kinachonitatiza kwenye karatasi. Kuna nguvu ya ajabu katika kutoa mawazo iliofungana kichwani na kuyaweka katika maandishi. Kwani kufanya hivyo hunisaidia kuona kuwa changamoto nyingi si kubwa kama zinavyoonekana zikiwa kali akilini. Mimi huigawa orodha hiyo katika mambo nilioweza kuyathibiti na yale yaliyo nje ya uwezo wangu. Kisha ninaelekeza nishati yangu yote kwenye yale ninayoweza kuyatania kazi leo. Huku nikijifunza kuachia yale ambayo siwezi kuyabadilisha.